Kwa kweli, nina kampuni kama tatu hivi ya teknolojia ninayo amini. Nikielezea moja kwa moja, nitaanza na kampuni ya Microsoft. Ninaiaminia kampuni ya Microsoft kwa sababu imedhibitika kwa uzoefu wake wa miaka mingi kwenye kompyuta na programu, yaani Windows na Office. Microsoft inaleta umoja kati ya huduma za biashara na matumizi ya kila siku. Aidha Microsoft inaweka uzito kwenye usalama wa kampuni na wateja wake. Kampuni nyingine ninayoiaminia ni kampuni ya Apple. Kampuni ya apple inajulikana kwa usalama dhabiti wa data na faragha. Ina mfumo wake wa uendeshaji kama vile iOS na macOS ambao unasoko mkubwa na sahihisho za mara kwa mara. Kampuni ya apple naipenda kwa sababu bidhaa zake mara nyingi zina muundo, imara na zenye utendaji. Kampuni ya mwisho ninayo iaminia ni kampuni ya teknolojia ya google. Google inajitahidi kuboresha uzoefu wa mtumiaji kwa huduma zake. Aidha, google ina nguvu mkubwa kwenye uchambuzi wa data na AI. Hata hivyo, google inatoa huduma nyingi zinazo tumika kila siku. Kama vile, google search, gmail na maps.